Ndoa za taasisi, ni taasisi muhimu sana katika jamii yoyote ile. Kwa miaka mingi, ndoa imekua nguzo ya familia, malezi ya watoto na kudumisha maadili ya kijamii. Hata hivyo, katika ulimwengu wa leo, unaokumbwa na mabadiliko ya haraka ya kijamii, kiuchumi na kiteknolojia.

Ndoa zinapitia mabadiliko kadha wa kadha na tena mabadiliko makubwa ndoa za kisasa zinatofautiana kwa kiasi kikubwa na ndoa za jadi jambo ambalo limeleta athari chanya na hasi katika familia kwanza.

Hali hii ya kujichagulia labda wanandoa wenzao ikikuwa labda msingi ni mapenzi inaleta labda maelewano na malengo ya pamoja. Hali hii imeongeza furaha na kuridhika kwa wanandoa kwani kila mmoja anaingia kwenye ndoa kwa hiari yake. Hata hivyo uhuru huu pia umepelekea baadhi ya watu kuingia kwenye ndoa sana.

Hata hivyo uhuru huwa kuweza kujagulia wanandoa umepelekea baadhi ya watu kuingia kwenye ndoa bila maandalizi ya kutosha ya kisaikolojia, kiuchumi na kihisia jambo linalo sababisha migogoro ya mara kwa mara. Pili maindaleo ya kiteknolojia ya miadhiri kwa kiasi kikubwa ndoa za kisasa.

Na mitandao ya kijamii simu janja na interneti vimeleta urahisi wa mawasiliano, lakini pia vimekuwa janzo cha changamoto, wanandoa wengi hutumia muda mwingi kwenye simu kuliko kuzungumza ana kwa ana. Hali inayodhoofisha mawasiliano ya kina na uaminifu. Aidha, mtandao ya kijamii imeongeza vifu.

Na pia mitandao ya kijamii imeweza labda kuleta vishawishi vya usaliti, jambo wa ambalo limechangia sana kuongezeka kwa migogoro na hata talaka katika ndoa nyingi za kisasa. Mabadiliko ya kiuchumi yamebadilisha majukumu ya wanandoa, katika ndoa za jadi wanaume mara kwa mara,

Mwanaume mara nyingi kwa katika ndoa za jadi alikuwa mtafutaji mkua riziki huku mwanamke akijihusisha zaidi na majukumu ya nyumbani. Katika ndoa za kisasa wanawake wengi wamesoma na kufanya kazi hivyo wanachangia mipato ya familia. Hii ni athari tanya kwani inapunguza utegemezi wa kuimarisha usawa wa kijinsia.

Hata hivyo hii ni wakati mwingine usababisha migongano ya madaraka hasa pale majukumu ya nyumbani yasipo gawanyika kwa haki. Na ndoa za kisasa zimeathiriwa pia na mabadiliko ya madili na mtintazamo ya jamii. Leo jamii imekuwa na mtazamo mpana kuhusu talaka. Tofauti na zamani ambapo talaka ilikuwa inachukuliwa kama fedheha kubwa.

Na zimeongeza uhuru wa maamuzi na zimewezesha wanandoa kujenga maisha kulingana na malengo yao binafsi, familia nyingi za kisasa zina msingi wa maelewano, heshima na mawasiliano ya wazi, jambo linalochangia malezi bora ya watoto. Hata hivyo, kwa upande hasi, ongezeko la talaka na migogoro ya kifamilia limeadhiriwa usatahi wa watoto.

Watoto wanaukulia katika familia za nye migogoro au makuvunjika kwa ndoa hukumbana na uchanga moto za kisaikolojia, kielimu na kijamii. Haitha, jamii inapoteza mshikamano pale ndoa zinapo kosa uimara na msingi, imara ya maadili. Kwa itimisho ndoa za kisasa.

Ndoa za kisasa ni zao la mabadiliko ya kijamii Kiuchumi na kiteknolojia Manake ndoa za hapo awali hazikuwa zina kiuchumi sana ama kiteknolojia ambapo labda inachangia sana katika labda mwelekeo wa ndoa za kisasa Ingawa zimeleta uhuru usawa na maendeleo kwa wanandoa pia zimeibua changa moto zinazo.

Mawasiliano bora na maadili bora ni gumzo ambayo labda ni ya muhimu sana katika wanandoa kwenye ndoa za kisasa. Hili ndoa za kisasa zidumu na kuleta manufaa kwenye jamii ni muhimu wanandoa wajenge msingi na upendo, heshima, uvumilivu na mazingatio ya uwazi. Maanake.

Vile vile katika ndoa za kisasa, jamii na paswa kuendelea kutoa elimu na muungozo kuhusu umuhimu wa ndoa thibiti, katika mailezo ya kijamii na kizazi kijacho. Ili tusiweze kuwa na talaka nyingi ambazo labda zinafanyika kwa sana, pale unapopata kwamba kuna migogoro katika ndoa za kisasa.

Hali ya hewa ni mojawapo ya vipengele muhimu sana vinavyoadhiri maisha ya binadamu, wanyama, mimea na mazingira kwa ujumla. Hali ya hewa hurejelea hali ya anga katika eneo fulani kwa kipindi kirefu. Ikijumuisha mambo kwa vile joto, mvua, upepo, unyevunyevu na mwangaza wa jua.

Napia vile vile unyevunyevu na mwanga wa jua kama karne nyingi binadamu wamekua wakitegemea hali ya hewa kupanga shughuli zao za kila siku kama vile kilimo biashara usafiri na makazi hata hivyo katika miaka ya hivi karibuni hali ya hewa imekua ikibadilika kwa kasi jambo linaloleta changamoto kubwa kwa dunia.

Kwanza heli ya hewa huwadhiri moja kwa moja uzalishaji wa chakula. Kilimo kinategemea sana mvua za kutosha. Joto linalofaa na msimu inayotabirika. Wakati mvua hiezi zinapochelewa au kunyesha kupita kiasi, wakulima hupata hasara kuwa kutokana na mazao kuaribika au kukosa kuwa ipasavyo.

Katika maeneo mengi, hasa barani Afrika, mabadiliko ya hali ya hewa yanasababisha ukame kwa mara kwa mara. Unaosababisha njaa na uhaba wa chakula. Vile vile, mafuriko yanasababishwa na mvua mingi, uangamiza mashamba, mifugo na miundobinu.

Hali ya hewa ina mchango mkubwa katika afya ya binadamu. Mabadiliko ya joto na unyevunyevu huathiri kuenea kwa magonjwa mbali mbali. Kwa mfano magonjwa kama malaria huenea zaidi katika maeneo yenye njoto na maji yaliyo tulivu tu ama wakati wa baridi kali au joto kali.

Wakati wabaridi kali ya ujoto kali kupita kiasi watu uathirika na magonjwa ya kupumua au mshtuko wa joto either mabadiliko ya hali ya hewa yamesababisha kuongezeka kwa majanga ya asili kama vile vibunga mafuriko na mawimbi ya joto ambao huuwa watu na kusababisha majeraa pamoja na msongo.

Na hali ya hewa pia ina athari kubwa kwa mazingira na viumbe hai. Misitu bahari, mito na wanyama pori hutegemea sana uwiano wa asili. Wa hali ya hewa. Kupanda kwa joto duniani kumesababisha kuyeyuka kwa barafu katika maeneo ya ncha za dunia. Hali inayo changia kupanda kwa kina cha.

Matokea yake ni kufurika kwa maeneo ya pwani na kupotea kwa makazi ya viumbe wengi wa majini. Haitha mabadiliko ya hali ya hewa yanachangia kutoweka kwa baadhi ya species za mimea na wanyama kutukana na kushindwa kuhimili mazingira mapya. Hali ya hewa inamchango mkubwa katika maelekeo, maendeleo ya kijamii na kiuchumi.

Ndege ni mnyama mzuri sana katika labda duniani manake anasaidia sana. Kuna ndege tofauti tofauti. Kuna ndege pale labda ni kuku.

Wali ambao umepikwa vizuri.

Asante sana kwa nafasi.

Mkate kubwa sana, njia kubwa.

Suluhisho la shida hii.

Kwa hakika wema nazo fadhili zitatufuata siku zo.

Kusini mwa mashariki mwa magharibi.

Agari yangu inahitaji kupelekwa kwenye garage.

Mkwa sasa ningetaka kukuwacha.

Bustani ya umma ni bustani ambayo ipo Nairobi.

Unawezi ukafanya chochote utakacho.

Na kupenda sana mpenzi wangu.

Teksi linanikujia tu kwa saa hii.

Saba saba wakati wa saba saba.

Joto jingi huwa linafanya mtu awe na homa.

Hifadhi yetu imeweza kuondole.

Jumamosi inafuatwa na jumapili.

Shangazi yangu wanapenda kula.

Leo lazima nienda kutembea, nimekaa sana nyumbani wiki hii, mwili wangu unahitaji mzozo. Nitakuwenda uwanjani karibu na nyumba, kuna njia nzuri ya kutembea huko. Inamiti mingi, nitachukua maji nisika uke, labla nikutane na jirani zangu, tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo, na mwili mzima, nilijaribu kwenda asubui lakini sikua mka mapema, na thani jioni ni wakati mzuri zaidi kwa ngu. Nitafanya hivi wiki nzima, nitengeneze tabia nzuri.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

Ni nahisi usingizi sasa ni saa ngapi, saa tatu usiku, lazima ni lale mapema kesho niamke asubuhi, kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi, mimezima taa zote na kufunga mlango, je umeweka kengele ya saa nne asubuhi, ebu niangalie, ndiyo umeweka vizuri, nitazima simu yangu, isilete kelele usiku, naomba ni lale usingizi mzuri bila kuvunjika. Siku hii imekua ya kuchosha, mwili unahitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya, nitakuwa na nguvu tena. Lala salama moyo wangu. Usiku mwema.

Nimepata kitabu kipya tangu wiki mbili, bado sijasoma, nimekuwa kwa shughuli nyingi, leo nitachukua muda kusoma angalau kurasa kumi. Kitabu kinazungumzia historia ya nchi yetu, ni muhimu kujua napenda kusoma jioni kabla ya kulala, moyo wangu unatulia. Magazeti ninasoma asubuhi lakini vitabu ni vya jioni. Watoto wangu wanaona ninapenda kusoma na wanaanza kupenda ni tabia nzuri kuwapa, maktaba ya karibu ina vitabu vingi. Nitakwenda wiki ijayo kusoma kufungua akili, kujua mambo mapya.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

Lazima niandaye orodha ya mahitaji ya wiki mzima. Tunahitaji unga mafuta sukari na chumvi. Mboga zinahitaji kila siku nitanunuwa kabiji. Karoti na vitungu nyama kwa wiki moja. Nathani kilo mbili zitatosha. Samaki pia ni mzuri. Tutakula siku mbili au tatu. Mayai ni muhimu kwa watoto nitanunuwa lundo moja. Matunda kwa watoto machungwa kwa na maembe yapo sokoni sasa. Je, nina pesa za kutosha hesabu, hebu nihesabu, labda shilingi elfu kumi zinatosha. Nikienda asubui mapema, nitapata vitu vipya na bei nzuri.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

Nipike nini leo kwa chakula cha mchana? Kuna samaki kwenye jokofu nilimnunua jana. Nitaupika wa nanazi. Watoto wanapenda mchuzi wa nazi. Ninahitaji limau au mtingawizi kumtia ladha. Je, ni undaji ugali au wali? Nadhani wali ni bora. Unaiva haraka. Nitapika vitunguu vidogo vidogo na pilipili pia. Samaki lazima uwe na ladha nzuri. Familia wanatarajia chakula kizuri. Nitaupika pole pole wala haraka sana. Chakula kinapopikwa kwa upendo na subira huwa kitamu zaidi. Nitatia, nitaita wote tulale pamoja.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

Na nina njaa sana je, nipike nini leo kuna wali au maharagwe na maharagwe yapo jikoni au nipike pilau lakini inachukua muda mrefu nadhani nitafanya kitu rahisi tu chapati na mchuzi wa mboga nina vyuma, viazi na karoti nitaongeza pilipili kidogo sipendi chakula kisicho na ladha watoto wanapenda chapati sana watafurahia ninahitaji kuanza kuandama pema kabla hawajaja kutoka shuleni kazi ya kupika ni nzuri lakini leo nimezeeka kini.

Ninahitaji kupumzika kidogo, wiki hii imekuwa ngumu sana, nitakaa nje kwenye baraza, nichukue hewa safi, anga nizuri leo, hakuna mawingu, nitakunjua mkono na miguu. Mwili inauma kidogo, labda nitanywa chai ya moto, kupunguza msongo wa mawazo, nitazima simu yangu kwa muda, siwezi sikia kelelenza baruapepe. Wakati wa kumpumzika ni muhimu kama wakati wakufanya kazi. Naomba niwe kimia tu ni sikize sauti za asili, ndege wanaimba, upepo unavuma taratibu, hii ndio wa amani ya kwetu.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

Ni nahitaji kuenda sokoni, je, nina urodha yangu, hebu niangalie, unga sukari, mafuta ya kupika na sabuni, nimeandika yote, ni nahitaji pia kununua mboga, vitunguu na nyanya, bei za vitu zimepanda sana hii wiki, Lazima nitumie pesa kwa akili. Je, nikanunue kwa uwingi au kidogo kidogu, kwa uwingi ninafuu zaidi, lakini pesa sasa ni chaache, nadhani nitanunua vitu muhimu tu leo, nitarudi wiki ijayo kwa mengine, duka ile kubwa, linapunguzo leo nitakuenda huko.

Je, niendeshe gari au nichukue basi, gari linatatizo kidogo la mafta, linakula sana, basi ni raisi na nafuu, Lakini ni leo nina mzigo mingi, nadhani gari ni bola, nitakwenda dukani kununua vitu vingi, baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa, nilazima ni mpigie simu kwanza, niangalie kama yuko nyumbani, nahitaji pia kununua dawa kutoka famasi, mipango mingi leo, lazima nijipange ya vizuri, ebu niandike orotha, nisisahau kitucho.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

Napenda kupiga picha za mazingira, leo nitachukua kamera yangu niendeziwa, kuna mandhari nzuri huko, miti mingi na ndege. Jua linapo oza na ni wakati mzuri wakupiga picha. Rangi zaanga hubadilika zi na linaakisi kila hitu. Nitapiga picha nyingi, kisha ni keti nakuchagua bora zaidi. Shuguli hii inanipa furaha kubwa. Nina sahau masumbufu ya kila siku. Ninafikiri kuanzisha ukurasa wa picha zetu mtandaoni. Nionyeshe kazi yangu labda watu watapenda kila mtu nakipaji chake. Changu ni kupiga picha za maajabu ya ulimwengu.

Ninamiadi ya daktari kesho saa tisa asubui, lazima nifike kwa wakati. Nimekua na maumivu ya kichwa kwa wiki mbili, natumai daktari atanisaidia. Lazima nichukue kadi yangu ya hospitali na makaratasi yote ya dawa ya zaawale. Je, nahitaji kuenda na mtu mwingine, nadhani nitaweza kuenda peke yangu. Hospitali ipo karibu, nitachukua basi moja tu, nitahitaji kuuliza daktari kuhusu maumivu ya mgongo pia. Nimekua na tatizo hilo kwa muda, labda ataniandikia dawa au kunikabithi wa utaalimu. Kwa mtaalamu, afya ni muhimu sana siwezi puuza dalili hizi.

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu, jee, nitazitumia zote nadhani nusutu, nizifute zile sizitumia, zinachukua nafasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu, nitunze. Programu ya ramani pia ninaitumia kila siku, inanisaidia kupata njia. Programu za mchezo je zinafa Labda moja au mbili tu kwa burudani Nizifute zingine Nina programu za kusoma habari katha ni za aina moja Nitaweka moja tu bora zaidi Programu ya benki ni razima nalipisha bili zangu ya kuangalia pesa nadhani nitaweka programu kumi tu. Simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.

Sijampigia amina simu kwa muda mrefu. Naomba nimpigie leo niangalie hali yake ni rafiki yangu wakaribu tangu shule. Tumepitia mambo mengi pamoja. Mwezi uliopita alikuwa mgonjwa na tumai sasa amepona. Labda tutakutana wikendi tukunywe chai pamoja. Tutaongea kila kitu bila aibu. Ndiyo maana napenda urafiki wetu. Marafiki wakweli ni nadra sana. Lazima tuwa tunze. Nitampigia baada ya kazi leo. Tutapanga siku nzuri ya kukutana tuzungumze kwa urefu. Urafiki ni hazina ya thamani kubwa.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

Msafara wa magari leo ni mzito, nitachelewa labda dakika ishirini, lazima nimpigie mwenyekiti barua nimwambie nitachelewa. Njia ya kila siku inakuwa ya kushindana, watu wengi wanaenda kazi saa moja, kuna njia nyingine zaidi ya. Ya fupi, nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini, nitaepuka msongomano. Kesho nitajaribu hiyo njia, leo naendesha radio. Nisikize muziki ili niwe na subira. Hali hiu ni ya kila siku lazima nijifunze kustahimili.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

Wikendi inakuja, nifanye nini siku ya jumamosi? Labda niende sokoni kununua mahitaji ya nyumbani, au nipumzike tu nyumbani, nasoma kitabu. Nina kitabu kimoja sijasoma tangu wiki iliyopita. Familia wangesema twende ziara kwa bibi. Hatujamuona kwa muda, hiyo ni wazo nzuri. Tutachukua zawadi kidogo, labda matunda au mkate. Nadhani tutafurahia muda pamoja, lakini naomba tupumzike pia. Tumekuwa na kazi nyingi, tutaweza. Nitawaza mipango mizuri turidhike wote.

Nyumba inahitaji kusafishwa leo, vumbi limejaa kila mahali, nitaanza na chumba cha kulala, nifunge kitanda vizuri, vyombo vya kuchomea kuhuzi, vinahitaji kunawishwa. Sakafu lazima ifagiliwe na kupanguliwa, inahitaji kusafisha bafuni pia, iwe safi kabisa, kazi ni nyingi lakini nitafanya pole pole, nitawasha muziki, nifanye kazi nikiwa na furaha. Watoto watanisaidia kupanga vitu vyao, nyumba safi inatoa amani ya moyo. Ninafikiria nitatumia saa mbili tu. Baada ya kusafisha tutakaa kwenye nyumba safi na kupumzika.